Eneo langu linapata kubadilika kwa njia kubwa sana, ukalinganisha kwamba basi mwanzoni eneo langu halikuwa na barabara ya lami ila ukiangalia kwa sasa hivi basi, tunapata kwamba basi barabara ile ya lami imeweza kupita katika eneo langu kwa hivo mabadiliko ya njia ya usafiri basi imepata kurahisishwa na ni mabadiliko ambayo yanawazesha watu wengi sana kujiajiri na pia kufanya mambo yao kwa ustarabu.